Je, napenda kwenda pwani. Ndiyo, napenda kwenda pwani. Nikiambiwa nichaguwe kati ya kwenda kwenye milima ama kwenye misitu na kwenda pwani, nitachagua kwenda kwenye misitu. Lakini pia kwenda pwani ni kuzuri, kuna furahisha, unaona, unaona, sipendi kuingia ndani ya maji, lakini naweza kaa hapo, naweza kando, ya, ya, hapo kando kwenye kuna, kwenye kuna mchanga. Na pia naweza kutembea hapo karibu na maji lakini siwezi ingia ndani ya maji kwa sababu na ogopa maji mengi mara ya mwisho nikienda pwani nilienda na familia yangu kitu kingine ambacho nasema naweza penda kuhusu pwani ni kwa sababu watalii kwa sababu ya kuona watalii watalii wamejaa na kupatana na watu wapya ndio.

Sifa nzuri, sifa nzuri za kiongozi ni kuwa mwanzo, ni kuwa lazima aongoze. Aongoze, kisha wengine wafuate. Haina haja ya kuwa kiongozi alafu una una wa ambia wengine wafanye kitu fulani, kitu ambacho wewe mwenyewe haufanyi. Pegine una weza wa ambia, amkeni mkaoshe vyombo, wewe mwenyewe hauoshi vyombo, ama amkeni mkapike wewe mwenyewe haupiki. Kiongozi mzuri, anaongoza na mfano. Anafanya kile ambacho anataka wengine wafanya ndipo waone. Kiongozi mzuri hadanganyi, kiongozi mzuri pia anapenda kuweka wakati. Kama vile kimombo wanasema ku keep time. Kiongozi mzuri pia anafaa kuwe just, inaitwa nini kwa Kiswahili hafai kuegemea upande wowote kwa mtu yeyote anafaa kuwa katikati.